Ninavaa saa kama ishara ya nidhamu na urari wa maisha. Mkono wangu huibeba kama mshikizo wa muda. Ikinikumbusha kuwa kila dakika ni mbegu ya matendo. Saa yenye muundo rahisi lakini maridadi hunifanya nihisi kama nahodha anayesoma upepo.